Kitu kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi ninayofanya. Nikijua kuwa juhudi zangu. Zinachangia mafanikio ya kampuni au zinasaidia watu wengine. Inanipa nguvu ya kufanya kazi kwa bidii zaidi kila siku. Pia, motisha yangu inatokana na kujifunza mambo mapya. Kila siku, kazini ni nafasi ya kukuza ujuzi wangu, kupata uzoefu mpya na kujiboresha kitaaluma. Hilo hunifanya, nijisikie, ninaendelea mbele na si kusimama sehemu moja. Zaidi ya hayo, mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano na wenzangu hunipa hamasa kubwa. Kufanya kazi na watu wanao heshimiana, kusaidiana na kushirikiana kufikia malengo ya pamoja hunifanya nipende kazi yangu zaidi. Mwisho, ninamotisha kwa sababu ya ndoto na malengo yangu binafsi. Kazi ninayofanya leo inanisaidia kujenga maisha bora ya baadaye. Kujitegemea na kuwa mfano mzuri kwa wengine hilo hunifanya nijitume kazini kwa moyo wote.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha zaidi ni tukio ambalo lilinitokea bila kutarajia. Siku moja, nilijikuta katika hali ngumu ambayo ilinifanya nihisi hofu kubwa na sintofahamu. Kilichonitisha zaidi, si tukio lenyewe tu, bali hisia ya kutokuwa na uhakika wa kilichokuwa kinaendelea na kitakachofuata. Wakati huo nilihisi udhaifu lakini pia nilijifunza umuhimu wa kuwa mtulivu hata katika hali za kutisha. Baada ya tukio hilo kupita nilitambua kuwa hofu inaweza kutufanya tufikiri vibaya lakini pia inaweza kutufundisha jinsi ya kuwa makini na kudhamini usalama wetu. Kumbukumbu hiyo ingawa ilikuwa ya kuogofya ilinifanya niwe mtu mwenye tahadhari zaidi na mwenye nguvu ya ndani. Leo ninapokumbuka tukio hilo sihisi tu hofu bali pia shukrani kwa sababu liliniacha na funzo muhimu ambalo limenisaidia katika maisha yangu ya kila siku.

Ndio, nasoma gazeti. Ingawa si kila siku. Napenda kusoma gaseti kwa sababu hunisaidia kuwa na taarifa sahihi kuhusu yanayotokea katika jamii nchini na dunia kwa ujumla. Kupitia gazeti napata habari za siasa uchumi elimu na masuala ya kijamii ambayo huniongezea uelewa na kunifanya niwe mtu mwenye maarifa zaidi. Pia kusoma gazeti hunisaidia kukuza uwezo wangu wa kufikiri na kuchambua mambo. Habari ninazosoma hunifanya niangalie maswala kwa mtazamo mpana na kuelewa sababu zilizo nyuma ya matukio mbali mbali. Zaidi ya hayo. Kusoma gazeti hunisaidia kuboresha lugha yangu. Hasa, msamiati na uandishi. Hata kama si kila habari inanivutia. Kila ukurasa una kitu cha kunifundisha. Kwa hiyo, gazeti ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunisaidia kuendelea kujifunza na kuendana na mabadiliko ya dunia ya sasa.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, jambo la kwanza nifanyalo ni kutambua tatizo nililo nalo najitahidi kulielewa vizuri ili nijue ni msaada gani hasa ninaohitaji. Baada ya hapo, huwa siogopi kuuliza msaada. Kwa sababu ninaamini hakuna mtu anayejua kila kitu. Kwa kawaida, humwendea mwenzangu au msimamizi wangu na kuwaeleza tatizo kwa uwazi na heshima. Kuomba msaada hunisaidia kujifunza haraka na kuepuka kufanya makosa yanayoweza kuathiri kazi. Pia, ninapopata msaada hujitahidi kusikiliza kwa makini na kufuata maelezo niliyopewa. Baadaye, hutumia kile nilichojifunza ili nisirudie tatizo lile lile tena. Kufanya hivyo si tu kwamba napata msaada ninaouhitaji. Bali pia najenga ushirikiano mzuri kazini na kukuza ujuzi wangu binafsi.

Ndio, napenda kupika, ingawa si kila siku, kupika hunipa furaha kwa sababu hunifanya, nijisikie huru na mbunifu, ninapokuwa jikoni, napenda kujaribu vyakula mbali mbali na kuchanganya viungo tofauti ili kupata ladha nzuri. Pia kupika hunifundisha uvumilivu na mipangilio. Ili chakula kitoke vizuri lazima uwe makini na ufuate hatua sahihi. Hilo hunisaidia hata katika maisha ya kawaida. Kwa sababu hunifundisha kupanga mambo yangu vizuri. Zaidi ya hayo napenda kupika kwa sababu hunipa nafazi ya kuwafurahisha wengine. Kuona watu wakifurahia, chakula nilichopika. Hunipa furaha kubwa na kunifanya, nijivunie kile ninachofanya. Kwa ujumla, kupika si tu shughuli ya kawaida kwangu. Bali ni njia ya kujifunza, kupumuzika na kuonyesha upendo kwa wengine.

Kwa kawaida, nasherehekea siku yangu ya kusaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Si lazima iwe sherehe kubwa. Kilicho muhimu kwangu ni kudhamini siku hiyo na maisha niliyopewa. Mara nyingi huanza kwa kumushukuru mungu kwa uhai na kwa safari niliyopitia hadi kufikia siku hiyo. Baadae, napenda kutumia muda na watu wakaribu wangu kama familia au marafiki. Tunaweza kula pamoja, kucheka na kushirikiana mawazo. Huo muda hunipa furaha saidi kuliko sawadi yoyote. Wakati mwingina hujitunza binafsi kwa kufanya jambo ni nalolipenda. Kama kupumuzika, kusikiliza muziki, au kutafakari malengo yangu ya baadae. Hilo unisaidia kujikumbusha nilipo toka na ninapoelekea. Kwa ujumla, siku yangu ya kusaliwa ni siku ya shukurani, furaha na matumaini mapya na ndiyo sababu naipenda kuisherehekea kwa utulivu na maana.

Kwa maoni yangu, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na sifa kadhaa muhimu. Kwanza kabisa ni uaminifu. Kiongozi anayesema ukweli na kutenda kwa haki kujenga imani kwa watu anaowaongoza. Bila uaminifu ni vigumu kwa watu kufuata maelekezo kwa moyo wote. Sifa nyingine muhimu ni uwezo wa kusikiliza. Kiongozi mzuri hasikilizi tu kutoa maagizo, bali husikiliza mawazo maoni na changamoto za wengine. Hii husaidia kufanya maamuzi bora na kuwafanya watu wajisikie kudhaminiwa. Pia, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na mfano mzuri. Matendo yake yanapaswa kuonyesha yale anayoyasema. Anapokuwa mwenye nidhamu, bidii na heshima. Watu anaowaongoza hujifunza kwa vitendo. Mwisho, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwezo wa kuhimiza na kuhamasisha wengine. Kiongozi anayetoa moyo na mwelekeo huifanya timu, huifanya kazi kwa bidii na kufikia malengo ya pamoja. Kwa hivyo, uongozi mzuri hujengwa kwa tabia njema si kwa cheo pekee.

Baada ya siku ndefu, napumuzika kwanza kujitenga kidogo na mawazo ya kazi. Napenda kuchukua muda wa utulifu ili kurejesha mwili na akili. Wakati mwingine hupumuzika kwa kusikiliza muziki, mtulifu au kufuta pumzi ndefu ili kupungusa uchofu wa siku nzima. Pia napenda kufanya shukuli ndoko ninazo zipenda kama kutasama kipindi kifupi kusoma au kusungumuza na mutu wa karibu. Mazungumuzo mepesi hunisaidia kusahau msongo wa mawazo na kunifanya nichisikie na fuu. Wakati mwingine na pumuzika kwa kuandaa mambo yangu ya kesho au kutafakari siku iliopita. Hii hunipa utulivu wa akili na kunisaidia kulala vizuri. Kwa ujumla kupumuzika kwangu kuna husu kuchitunza, kurejesha nguvu na kujiandaa kwa siku mupya iliyo mbele yangu.

Kwa kawaida kuangalia barua pepe marakatha kwa siku kulingana na majukumu yangu, siwezi kusema unaidadi maalumu ya mara, lakini hujitahidi kuangalia asubui katikati ya siku na kabla ya kumaliza kazi. Hiwi hunisaidia kupaki na taarifa muhimu pila kupoteza munda mwingi na pendelea kutoangalia barua pepe kila takika. Kwa sababu kufanya hivyo kunaweza kunipunguzia umakini katika kazi nyingine. Padala yake huweka muda maalumu wa kuzikakuwa ili niweze kujibu kwa ufanisi na kwa wakati unaofaa. Pia ninapopata barua pepe muhimu au ya dharula kuchitahidi kuitanguliza. Hii hunisaidia kupanga kazi sangu vizuri na huwepuka msongo musongamano kwa machukumu. Kwa ujumla, kuangalia barua pepe kwangu ni swala la upangilio na nidhamu. Ili kuhagikicha kazi sinaenda vizuri bila kunisumbua kupita kiasi.

Kwa ujumla napendelea suruali kuliko sketi. Hasa katika shughuli za kila siku. Suruali hunipa uhuru wa kufanya kazi zangu kwa urahisi bila kujisikia vizuhisi. Ninapokuwa na majukumu mengi au ninahitaji kuzokea sana. Surwari hunifanya nijiskie uhuru na kujiamini zaidi. Hata hivyo, sketi pia zina nafasi yake. Kuna nyakati maalum kama sherehe au matukio rasmi ambapo sketi hunifanya nijiskie nadhifu na wa heshima zaidi. Hivyo, uchaguzi wangu hutegemea mazingira na shughuli ninayofanya siku hiyo. Kwangu mimi, jambo la muhimu si aina ya vazi pekee. Bali ni faraja na hali ya kujiamini. Ninapovaa kitu kinacho nifanya nijiskie vizuri. Nafanya mambo yangu kwa ufanisi zaidi. Ndiyo maana huchagua mavazi kulingana na wahitaji na hali ya siku husika.

Hili kukamilisha kazi kwa wakati. Napanga kuanza ratiba yangu. Napenda kugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo zinazoweza kushughulikiwa kwa urahisi. Ili kusiwe na musongamano wa shughuli. Hii hunisaidia kuona maendeleo yangu na kuepuka kuchelewa. Pili, napendelea kuanza na kazi zinazohitaji nguvu zaidi au umakini mkubwa asubui wakati akili yangu iko mbichi. Kazi za kirahisi au za kawaida kuachwa mwisho ili niweze kuzimalizia bila shinikizo kubwa. Pia hujitadi kuzingatia muda niliojiwekea kwa kila kazi na kutojihusisha na mambo yasiyo ya lazima. Hii inahakikisha, ninafanya kazi kwa ufanisi na kuepuka kuchelewa. Zaidi ya hayo, kama ninapokutana na changamoto, au tatizo lisilo tarajiwa. Siogopi kuomba msaada au kushauriana na wengine. Hii hufanya kazi iendele bila kusimama sana. Kwa ujumla kukamilisha kazi kwa wakati kwangu kunategemea mipango nidhamu na utulivu wa akili. Si tu kwamba kazi inakamilika kwa wakati, bali pia hufanyika kwa ubora mzuri.

Ninapokutana na mabadiliko kazini. Kwanza huwa naangalia kwa makini ni mapadiliko gani yapo na kwanini ya meletwa. Napenda kuelewa sababu ya mapadiliko kabla ya kuchukua hatua. Kwani hiyo hufanya nipokee kwa akili wazi na si kwa hofu. Baada ya hapo, hujitahidi kupadilika polepole lakini kwa ujaziri. Nina pojaribu kuelewa taratibu mupya, kuzoea mifumo mipya na kujifunza sitaha zinazohitajika. Hii hunisaidia kushughulikia mapadiliko kwa kufanisi na pila musongo wa mawazo. Pia napendelea kushirikiana na wenzangu, kusungumuza, kupadilishana mawazo na kusaidiana kuna saidia mapadiliko kufanikishwa kwa urahisi. Wakati mwingine mapadiliko ni changamoto kwa wengine pia na kusaidiana kuna rahisisha kila kitu kwa kifupi na hapo kapiliana na mapadiliko kazini. Napenda kuwa mutulivu, kuchapa kazi na mwenye mutazamu chanya. Kwa njia hiyo situ kwamba ninaendana na mapatiliko. Pali pia kusaidia timu yangu kufanikisha malengo mapya.

Wakati huu wa mapumsiko kazini, napenda kutumia muda huo kupumsika kiakili na kimwili. Maranyingi huondoa macho yangu kwenye kompyuta au kazi ni nayo shughulika nayo, na kuchukuwa dakika chache za kutembea au kufuta pumzi ndevu. Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kurudisha nguvu za mwili. Pia napenda kuzungumuza kwa kifupi na wenzangu, mazungumzo mepesi hufanya muda wa pumuziko uwe wa furaha na kuchangia kujenga mahusiano mazuri kazini. Wakati mwingine hupitia barua pepe au habari muhimu kwa haraka lakini si kwa muda mrefu ili nikirudi kazini niko makini na tayari kufanya kazi. Vile vile, wakati wa mapumuziko, huwa ni nafasi ya kutafakari kidogo kuhusu kazi yangu. Hiyo husaidia kupanga hatua zifuatazo kwa ufanisi na huondoa hisia za msongo wa mawazo. Kwa kifupi, mapumziko, kazini si tu ni kuacha kazi. Bali ni muda wa kujitunza, kupata nguvu na kurejesha umakini wangu ili niweze kurudi kazini kwa bidii na mtazamo uchanya.

Mimi napenda kuenda sinema mara chache tu, si kila mwezi. Kwa kawaida, napanga kwenda sinema pale ninapokuwa na muda wa kupumzika na ninapopata filamu ambayo inanivutia kweli. Si tu kwamba ni burudani, bali pia ni njia nzuri ya kupumuzika akili, kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia hadithi mpya. Kwa wakati wa sinema, napenda kuzingatia kila undani wa filamu, muziki, mchezo wa wahusika na ujumbe wa hadithi. Hii hunifanya nipate burudani na funzo kwa wakati mmoja. Pia kuenda sinema ni fursa nzuri ya kuwa na wakati mzuri na marafiki au familia, kucheka pamoja na kushirikiana hisia. Kwa kifupi, napenda kuenda sinema kwa mpangilio mdogo lakini wa makini. Sio mara nyingi, lakini kila mara ninapokuwa hapo. Ninajisikia furaha, utulivu na kujifunza kitu kipya. Sinema kwangu si tu burudani, bali pia ni njia ya kujenga kumbukumbu nzuri.

Kila kazi inachangamoto zake na mimi pia nakutana nazo kaziini. Moja ya changamoto kubwa ni wakati wa kushughulikia kazi nyingi kwa wakati mmoja. Hii inaweza kuleta musongo wa mawazo lakini nimejifunza kupanga ratiba na kugawa kazi kwa umuhimu. Ili nipate kufanya kila kitu kwa mpangilio na kwa wakati. Changamoto nyingine ni kuendana na mabadiliko ya mara kwa mara kama vile mabadiliko ya taratibu au teknolojia mpya. Wakati mwengine inahitaji kujifunza haraka na kuwa mtulivu lakini kufanya hivyo kuna nisaidia kuendelea kukua kitaaluma. Pia mara kwa mara napata changamoto za mawasiliano kama kuelewa maelekezo au kushirikiana na wenzangu wenye mitazamo tofauti. Hii hunifundisha kuwa na subira kuzikiliza kwa makini na kutumia njia za kuleta suluhisho kwa kila mtu. Kwa kifupi, changamoto kazini si tu kinachonikosesha nguvu, bali ni fursa ya kujifunza, kuimarisha ujuzi kwangu na kuwa bora zaidi katika kazi ninazofanya. Kwa mtazamo huu, changamoto zinakuwa sehemu ya maendeleo yangu binafsi na ni ya timu.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Kwa mimi, kuangalia nyota ni zaidi ya burudani. Ni wakati wa utulivu na kutafakari. Wakati nasimama chini ya anga ya usiku na kuona, mamilioni ya nyota zikimulika. Inahisi upole na uzuri wa dunia na ulimwengu. Kuangalia nyota kunanisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Hii ni fursa ya kusahau msongo wa mawazo ya kazi au shule na kuzingatia mambo makubwa zaidi ya maisha. Pia kunanifundisha kuwa dunia ni kubwa na kwamba changamoto zangu si kubwa sana kama ninavyoweza kufikiria. Zaidi ya hayo, napenda pia kuzingatia mifumo ya nyota na hadithi zinazohusiana nazo. Hii hunipa hamasa ya kujifunza zaidi kuhusu sayansi, historia, na hata utamaduni wa kale. Kwa kifupi, kuangalia nyota kwangu si tu burudani, bali ni njia ya kujipatia utulivu, maarifa, na msukumo wa kuendelea kuangalia mambo kwa mtazamo mzuri.

Mimi napenda mikutano inayokuwa na upangilio mzuri na yenye malengo wazi. Kwa mfano, napenda mikutano ambapo kila mtu ana nafasi ya kutoa mawazo yake. Maswala muhimu yanajadiliwa kwa uwazi, na hatua zinazofuata zinabainishwa mwishoni. Hii hufanya mikutano kuwa yenye tija na isiyochukua muda mwingi bila sababu. Pia napenda mikutano yenye ushirikiano, ambapo wenzangu wote hushirikiana mawazo na kutatua changamoto pamoja. Hiyo hufanya kila mtu ajisikie huru kuchangia. Na kwa upande wangu, hufundisha jinsi kusikiliza kwa makini na kuonyesha heshima kwa wengine. Zaidi ya hayo, napenda mikutano yenye mtazamo chanya na yenye motisha. Mikutano kama hiyo hutoa nishati nzuri, kunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mzuri, na kunifanya nifanye kazi zangu kwa bidii baada ya kumaliza mkutano. Kwa kifupi, napendelea mikutano yenye mpangilio, ushirikiano, na malengo yaliyo wazi. Si tu kwamba ni yenye tija, bali pia husaidia kujenga mahusiano mazuri kazini na kuongeza ufanisi wa timu.

Wakati napohitaji kustarehe napenda kutumia muda wa kufanya mambo yanayonifanya nijiskie furaha na utulivu kwa mfano. Mara nyingi napenda kusikiliza muziki mutulivu au kucheka na marafiki na familia. Hii hunisaidia kupumzika akili baada ya musongo wa kazi au shule. Pia napenda kufanya mambo madoko niliopenda binafsi. Kama kusoma kitabu, kizuri, kutazama filamu au hata kutembea kidogo inje ya nyumba. Hii hufanya nipate nafasi ya kufikiria kwa utulifu na kuondoa hizia za uchofu. Saidi ya hayo kustarehe kwangu pia kunahusisha kuungana na watu wakarimu. Kuongea, kucheka au kushirikiana katika shukuli ndoko. Kuna nisaindia kuchisikia vizuri na kurechesha nguvu za mwili na akili. Kwa kipinafsi, kustarehe kwangu si tu kupumuzika pali ni njia ya kuchipata, bali ni njia ya kujipatia furaha, utulivu, na nguvu mpya za kuendelea na kazi au maswala ya kila siku kwa mtazamo mzuri. Ni wakati wangu wa kujitunza na kufurahia maisha kwa njia ndoko lakini yenye maana.

Uzoefu wangu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni pale nilipokuwa nikishughulika na timu ya watu wengi, mitazamo na mbinu tofauti za kufanya kazi. Nilijifunza kwamba kila mtu ana namna yake ya kuona jambo. Na mara nyingi njia ya mtu mmoja inaweza kuwa tofauti, lakini yenye manufaa pia. Hii ilinifundisha umuhimu wa kusikiliza kwa makini, kuonyesha heshima na kushirikiana ili kufanikisha malengo pamoja. Pia nilijifunza umuhimu wa nidhamu na mpangilio. Kufanya kazi bila mpangilio kunafanya kazi kukamilika kwa shida au kuchelewa. Kupitia uzoefu huu nilijua jinsi ya kupanga kazi zangu, kuweka vipaumbele na kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati bila kuadhiri ubora. Zaidi ya hayo nilijifunza kushughulika na changa moto na msongo wa mawazo. Kila changamoto ilinionyesha njia mpya za kutatua matatizo na kunifanya niwe na mtazamo chanya. Hata wakati mambo haya kuenda kama nilivyotarajia. Kwa kifupi. Uzoefu huo wa kazi umenifundisha si tu mbinu za kazi. Bali pia tabia bora, ushirikiano na uwezo wa kukabiliana na changamoto. Umenifundisha kuwa bora zaidi kila siku. Si tu kwa ajili ya kazi. Bali pia katika maisha yangu ya kila siku.

Kati ya majira yote, napenda zaidi majira ya choto. Kwa sabambu choto ufanya mambo kuwa rahisi zaidi kwa shukuli za nje. Kama kutembea, michezo au kukutana na marafiki. Napenda chinzi anga inafyo kuwa wazi na wanga wanjua unavyo nifanya ni chisikie chanya na nishaki. Wanjira ya choto pia hunipa nafazi ya kufanya shukuli za kitali au kuwa na wakati wa starehe kama kwenda pwani au bustani. Hii ufanya niwe na wakati wa kupumzika na kuondoa mzongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Pia majira ya choto ufundisha ufumilifu na mpangilio. Kwa sababu unapokuwa kwenye choto una unachifunza kupanga muda wako vizuri na kula fyakula vinavyo. Faa ili kutumisha afya. Kwa kifupi, napenda majira ya choto kwa sabambu si tu yanafurahisha pali pia husaidia kupata nishati, furaha na hali nzuri ya mwili na akili.

Mimi napenda kuenda madukani pale ninapokuwa na muda wa kutosha na kwa mpangilio mzuri. Sio mara nyingi. Bali napanga kwenda pale napohitaji kununua vitu muhimu au napohitaji kupata burudani kidogo. Hiyo hufanya safari yangu madukani iwe rahisi na isiyo ya msongamano. Pia napenda kuenda madukani asubui au wakati vipindi vya utulivu. Wakati maduka hayana watu wengi. Hii hunisaidia kuchukua muda wa kuangalia bidhaa vizuri. Kulinganisha bei na kuchukua maamuzi bora bila shinikizo zaidi ya hayo, napenda pia kuwa na orodha ya ununuzi kabla ya kuenda madukani. Hii inasaidia kuepuka kununua vitu visivyo vya lazima na kuhakikisha kila kitu ninachonunua kina hitajika. Kwa kifupi, napenda kuenda madukani kwa mpangilio kwa utulivu na kwa nia ya kufanya ununuzi wenye maana. Ili kupata kila kitu ninacho hitaji kwa urahisi na furaha.

Ninapowasiliana na wafanyikazi wenzangu. Napenda kuwa wazi, heshima na makini. Kila wakati napendelea kutumia maneno ya heshima na kusikiliza mawazo yao kwa makini. Hiyo hufanya wenzangu wajisikie kuthaminiwa na kushirikiana bila shinikizo. Pia napendelea kutumia njia za wazi na za haraka kama mazungumuzo ya ana kwa ana, simu au jumbe mfupi pale inapo hitajika. Hiyo husaidia kufanikisha kazi kwa urahisi na kuepuka kuto kuelewana. Zaidi ya hayo napenda kushirikiana nao katika kupanga kazi na hutatua changamoto kwa kushirikiana. Kunapata suluhisho bora na kila mtu anajihisi kuwa sehemu muhimu ya timu. Hii pia hufundisha uvumilivu kuelewa mitazamo tofauti na kufanya kazi kwa ushirikiano. Kwa kifupi, kuwasiliana na wenzangu kunanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kujenga mahusiano mazuri na kufanya mazingira ya kazi kuwa ya furaha na yenye tija. Kwa njia hii, sio tu kwamba kazi inafani. Kiwa, bali pia kila mtu anajisikia kushirikiana na kuthaminiwa.

Ndiyo, nimewai kununua tikiti za tukio mara kadhaa. Hasa pale nilipokuwa na hamu ya kushiriki tukio muhimu au burudani maalumu. Kununua tikiti kunanisaidia kuhakikisha nina nafasi na siwezi kushindwa kushiriki tukio hilo kwa sababu ya msongamano wa watu. Kwa kawaida, napanga ununuzi wangu wa tikiti mapema. Hiyo hufanya niwe na muda wa kupanga usafiri. Kuanda muda wangu na kuhakikisha siku ya tukio inakua nzuri bila msongo wa mawazo. Pia kununua tikiti mapema hufanya nipate bei nzuri au nafasi nzuri kwenye tukio jambo ambalo linaongeza furaha ya kushiriki zaidi ya hayo ninaposhiriki tukio nililonunulia tikiti na pata furaha ya kushirikiana na marafiki familia au hata watu wengine waliopo pale. Hii si tu burudani. Bali pia ni njia ya kujenga kumbukumbu nzuri na kufurahia maisha. Kwa kifupi, kununua tikiti za tukio kwangu ni mpango wa kuhakikisha ushiriki wa burudani au tukio muhimu. Kupata mpangilio mzuri na kuunda uzoefu wa furaha unaokumbukwa.

Mimi hufua nguo mara chache, lakini kwa mpangilio mzuri. Kawaida ni takribani mara mbili au tatu kwa wiki. Hiyo hufanya ni weze kupanga vizuri kazi za nyumbani na kuhakikisha nguo zangu zinakaa safi bila msongamano wa kazi. Napendelea kufua nguo kwa mtindo wa kupanga. Kwa mfano nguo zinazohitaji uangalizi maalumu kama sare au nguo nyembamba kupangwa kando ili ziweze kufanywa kwa njia sahihi. Hii husaidia kuhakikisha nguo zangu haziharibiki na zinadumu kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo kufuatilia hali ya hewa na muda wa kupumuzika napenda kufua nguo wakati kuna jua ili ziweze kukaushwa haraka na vizuri. Hii si tu inarahisisha kazi bali pia hufanya nguo ziwe safi. Ziwe zenye harufu nzuri na tayari kuvaa. Kwa kifupi, kufua nguo mara chache kwa mpangilio mzuri nikihakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi. Nguo zinabaki safi na mimi nina uhakika wa kutumia nguo safi kila wakati ninapohitaji.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu kwa sababu napenda kusikiliza mawazo yao na kujifunza kutoka kwa uzoefu wao. Waze wangu utoa mwanga wa hekima na maranyingi mawazo yao husaidia kufanya maamuzi mbora. Si tu kazini bali pia katika maisha ya kila siku. Napenda kuwa karibu nao kwa heshima na subira. Mara nyingi tunasungumuza kuhusu changamoto tofauti historia au hata mambo madogo ya kila siku. Hii ufundisha, ufumilifu, mawasiliano bora na na jinzi ya kushukulika na watu wa mitazamo tofauti. Saidi ya hayo, mahusiano haya ufundisha ushirikiano na kumuheshimu mtu kwa sababu ya umri na hekima yake. Hii si tu inanifanya nijisikie vizuri kazini. Pali pia kunisaidia kujenga masingira ya heshima na maelewano katika timu au familia. Kwa kifupi, mahusiano yangu na waze wangu ni ya heshima ushauri na kushirikiana. Hayo ufanya niwe na mutazamo chanya kuchifunza kila siku na kushirikiana kwa ufanizi katika kila chambo ninalofanya.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Kwa sababu ni kifaa ambacho kinanisaidia kuwasiliana na watu muhimu, kupata tarifa, kupanga ratiba na hata kufanya kazi nyingi za kila siku. Simu si tu ni chombo cha mawasiliano, bali pia ni zana ya kupanga maisha yangu kwa ufanisi, kwa mfano. Kupitia simu, ninaweza kutuma ujumbe, kupiga simu, kuangalia barua pepe na kutumia programu za kazi au burudani. Hii hufanya niwe na kuhakika wa kupata tarifa muhimu mara moja na kunisaidia kushirikiana na wenzangu bila kuchelewa. Zaidi ya hayo, simu hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na yenye mpangilio. Ninaweza kupanga ratiba zangu, kueka kumbukumbu, kufuatilia malengo na hata kupata motisha au habari zinazonivutia kwa kifupi. Simu yangu si tu kifaa cha teknolojia, bali ni sehemu ya maisha yangu, kazi na burundani.

Ndiyo, nimewahi kusafiri mahali pazuri ambako nilifurahia sana. Kwa mfano, nilipokuwa nikienda kwenye mji wa pwani. Nilipata nafasi ya kuona mandhari ya ajabu ya bahari. Pwani yenye, mchanga laini na upepo safi unaonifanya nijisikie mtulivu. Mahali hapo, hapakuwa tu pazuri kwa macho. Bali pia pali nisaidia kupumuzika kiakili na kieleso zaidi ya mandhari nilifurahia pia tamaduni na watu wa eneo hilo. Kuwasiliana na watu wenye furaha na wenye heshima. Kuna nifanya nijisikie sehemu hiyo ni ya kipekee na kukumbukwa. Pia nilijifunza mambo mapya kuhusu chakula, michezo na desturi zao jambo ambalo lilinifanya nipate uzoevu wa kipekee na kujenga kumbukumbu nzuri. Kwa kifupi, kusafiri mahali pazuri kwangu si tu ni burudani bali pia fursa ya kujifunza kupata utulivu na kuhifadhi kumbukumbu nzuri za maisha. Mahali kama hayo hunifanya nisahau msongo wa mawazo na kurudi na nishati mpya na mtazamo chanya wa maisha.

Ninapenda kusaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali, kulingana na mahitaji na wakati wangu kwa mfano. Mara nyingi wafanya kazi za kujitolea kama kusaidia katika shule za watoto, kusaidiana katika usafi wa mazingira au kushiriki katika shughuli za kijamii kama kuchangia chakula au vitu muhimu kwa wale wanaohitaji. Pia napenda kushirikiana na watu wa karibu kama wenzangu au majirani katika kutatua changamoto ndogo za kila siku. Hii inaweza kuwa kusaidia mtu kuelewa jambo fulani. Kushirikiana katika miradi ya kijamii au kutoa msaada mdogo unaowawezesha wengine kuishi kwa urahisi zaidi zaidi ya hayo, ninaamini kuwa msaada mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Hivyo, kila mara ninajaribu kutumia talanta zangu muda wangu na ujuzi wangu ili kufanya maisha ya watu wengine kuwa bora. Kwa kifupi, kusaidia jamii kwangu si tu ni dhana ya kutoa bali ni njia ya kujenga mahusiano mazuri, kujifunza mambo mapya na kuwacha alama chanya katika maisha ya watu wengine.

Napokutana na tatizo kazini. Kwanza huwa naangalia kwa makini ni tatizo gani, hasa na ni nini kinachosababisha. Siwezi kushambulia tatizo bila kuelewa muzizi wake. Kwa sababu mara nyingi, tatizo linaonekana kubwa kuliko lilivyo kweli. Kwa hivyo, hatua ya kwanza ni kuchambua na kuelewa tatizo vizuri baada ya hapo napanga njia ya kushughulikia tatizo kwa utaratibu. Napenda kukawa tatizo kuwa sehemu ndokondoko zinazoweza kushukulikiwa moja baada ya nyingine. Hii hufanya tatizo liwe rahisi kushukulikia na linapunguswa kwa hatua. Pia napenda kushirikiana na wenzangu pale inapohitachika. Kujadili tatizo pamoja kunasaindia kupata suluhu bora kuona mitazamo tofauti na kuhakikisha kila mtu anashirikiana ili tatizo liweze kutatuliwa kwa ufanizi. Saidi ya hayo napenda kukaa mutulifu na kuwa na mtazamo chanya. Hii hufanya nishukulikie tatizo bila shinikizo la hisia na kutafuta suluhisho la kudumu baada badala ya la haraka. Kwa kifupi kushambulia tatizo kwangu ni mchakato wa kuelewa tatizo. Kupanga hatua kushirikiana na wengine na kushughulikia kila sehemu kwa utulivu. Kwa njia hii tatizo halitafanyika kukua mzito. Bali ni furza ya kujifunza na kuporesha kazi kazini.

Jukumu ambalo napenda zaidi kazini ni lile linalonihusisha kushirikiana na wenzangu ili kufanikisha kazi au mradi maalum. Napenda pale ninapoweza kutumia ujuzi wangu kutoa suluhisho, kushirikiana na wengine na kuona matokeo ya kazi yetu kwa pamoja. Hii hufanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya timu na kunipa motisha ya kufanya zaidi. Pia napenda majukumu yanayonihimiza kujifunza kitu kipya. Kila mara napendelea changamoto ambazo zinanifanya nijitahidi kutumia ubunifu wangu na kuboresha ujuzi wangu. Hii hufundisha uvumilivu nidhamu na jinsi ya kushughulikia tatizo kwa njia ya ubunifu. Zaidi ya hayo napenda majukumu yanayoniletea matokeo yanayoonekana, kwa mfano kuona uradi umetimia au kazi imekamilika kwa ufanisi kunanipa furaha na kuridhika. Hii hufanya nijisikie kuwa kazi yangu ina maana na ina thamani. Siyo tu kwangu bali pia kwa wenzangu na kampuni. Kwa kifupi, napenda majukumu kazini yanayonihimiza, kushirikiana, kujifunza na kuleta matokeo mazuri. Hayo hufanya kazi kuwa ya furaha, yenye tija na kunipa motisha ya kuendelea kujitahidi kila siku.

Aina ya keki ni nayoipenda zaidi ni ile yenye ladha ya vanila na matunda madogo. Kwa sababu inachanganya urahisi na ladha tamu ambayo hufanya niwe na furaha kila nikila kipande. Keki kama hii sio tu ni tamu bali pia hufanya niwe na hisia mzuri. Haswa wakati wa kusherehekea au kupata burudani kidogo. Napenda pia keki ambayo sio mzito sana. Kwa sababu inafanya niweze kufurahia kipande kikubwa bila kujisikia mzito. Kwa upande wangu, keki ni zaidi ya chakula. Ni njia ya kuungana na familia marafiki au wenzangu. Na kushirikiana katika furaha ya kila siku. Zaidi ya hayo napenda kujaribu aina tofauti za keki mara kwa mara. Hii hufanya maisha kuwa ya kufurahisha kwani kila keki ina ladha na mutindo wake wa kipekee. Keki pia hufundisha kuwa furaha inaweza kuwa ndogo lakini yenye maana. Na mara nyingi inabeba kumbukumbu mzuri tunazoweza kushirikiana na wengine. Kwa kifupi, napenda keki yenye ladha tamu lakini rahisi yenye matunda kidogo na ambayo inaleta furaha kumbukumbu mzuri. Na wakati mzuri wa kusherehekea au kustarehe. Keki ni zaidi ya chakula. Ni sehemu ya burudani na furaha ya maisha.